Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu ni mazoezi mazuri kwa mwili nzima na husaidia kuogelea kuongeza nguvu, kuboresha moyo na kupumua, pamoja na kutua hisia za utulivu, kuogelea kuna nifanya ni chisikie vizuri kiakili na kimwili. Hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi au msongo wa mwazo pia ni burudani nzuri na njia ya kustarehe wakati wa joto ili au likizo. Hata hivyo napendelea kuogelea mahali salama na wenye usafi ili kuepuka matatizo ya kiafya. Kwa hivyo kuogelea ni moja wapo ya shughuli ninazopenda kufanya mara kwa mara. Kwa hivyo.

Ndiyo. Napenda sana kutembea mstuni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia uzuri wa asili. Kutembea mstuni huniweka karibu na mazingira ya asili kama miti ndege na wanyama wadogo, jambo ambalo hufanya nifikirie vyema na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni mazoezi mazuri kwa mwili kwani husaidia kuongeza nguvu na afya njema. Kupitia kutembea msituni napata fursa ya kujifunza kuhusu mimea na viumbe mbalimbali na pia kuimarisha uhusiano na marafiki au familia ninapokuwa nao. Kwa hivyo ni shuguli nanayoipenda kufanya mara kwa mara ili kueka sawa mwili, kikamili na kiakili.

Ninapenda paka kwa sababu ni wanyama wenye hila, wa nyufu na hotua furaha nyingi kwa wamiliki wao. Paka huwa wakitulia nyumbani na ni rahisi kuwalea huku wakitoa usaidizi wa kuondoa panya na wadudu wengine wadogo. Pia paka huwa na tabia ya kucheza na kuwa wapenzi wa pekee hao. Jambo ambalo hunifanya nicheke na kupumzika ninapowaangalia. Wakifanya mambo ya kawaida. Ingawa napenda pia mbwa kwa uaminifu na ulinzi wao. Paka ni wanyama wa kipekee ambao huleta amani na furaha nyumbani kwangu.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu zote ili kuepuka uvunjaji wa usalama. Pia ninahitaji kutoweka taarifa nyingi binafsi kama anwani nambari za simu au taarifa za kifedha katika mitandao ya kijamii au tovuti zisizo aminika. Mara nyingi hutumia huduma za usimbaji fiche na kueka mpangilio ya faraja ili kudhibiti na nani anaweza kuona taarifa zangu. Kwa kuongeza huwa naangalilia mara kwa mara akaunti zanku sa ishara za matumizi yasio na ya kawaida na kusasisha programu na vifaa vyangu ikuwa salama thidi ya virusi au wizi wa taarifa, njia hizi uniwezesha kuwa na usalama wa faraga mtandaoni.

Kinachonifanya nifurahi zaidi ni kuwa na wakati mzuri pamoja na watu ninaowapenda. Kama familia na marafiki. Furaha hii hutokana na kushirikiana, kucheka pamoja na kusaidiana katika maisha ya kila siku. Pia kufanikisha malengo yangu kazini na kusoma kitu kipya. Kinanipa hisia za kuridhika na kujiamini zaidi. Mazingira tulivu na afya njema pia huongeza furaha yangu kwani ninapokuwa na amani na akili ya mwili ninahisi maisha kuwa mazuri zaidi kwa hivyo mchanganyiko wa mahusiano mazuri mafanikio na afya inanifanya nifurahi kwelikweli.

Ndio, napenda hesabu sana kwa sababu ni somo linalonisaidia kufikiri kwa utaratibu na kutatua matatizo kwa njia ya mantiki. Kupitia hesabu ninaweza kuelewa mambo kama vile pesa, muda na vipimo vya kila siku ambavyo ni muhimu katika maisha ya kila mtu. Pia hesabu hufungua mlango wa kujifunza sayansi na teknolojia. Chambo ambalo linanipa fursa za kazi na maendeleo binafsi. Ingawa mbata nyingi hesabu inaweza kuwa changamoto napenda changamoto hizo kwa sababu zinanifanya niwe makini zaidi na kuendeleza uwezo wangu wa akili. Kwa hivyo hesabu ni somo muhimu na lakufurahisha kwangu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linanifunza kuhusu maisha ya viumbe, miundo yao na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Biolojia hutoa ufahamu wa jinsi mimea, wanyama na viumbe vidogo vinavyoathiriana na mazingira yao. Jambo ambalo lina umuhimu mkubwa katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Pia masomo ya biolojia yananifundisha jinsi magonjwa yana vyosababishwa na njia za kuzuia na kutibu. Hivyo hunisaidia kuelewa afya yangu na ya watu wengine. Kwa ujumla biolojia ni somo linalovutia na lenye manufaa makubwa kwa maisha yangu ya kila siku.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi kazi wengine, kwa kuwasiliana kwa heshima, kwa wazi. Na kwa moyo wa kushirikiana. Huu ni msingi wa kuanzisha uhusiano mzuri wa kazi ambapo mtu na anahisi kaminiwa na kueleweka. Pia uchukua muda wa kusikiliza mawazo, kanuni yao na kuonyesha shughuli pale wanafanya kazi mzuri au kusaidia. Kwa njia hili tunajenga mazingira ya uhusiano na kuondoa migogoro usiyo ya lazima. Zaidi ya hayo, kwa hakuna juhudi kushiriki. Katika shuguli za kijamii na kazini. Kama chakula cha pamoja au michezo ya pamoja ili kuimarisha mchumali wa timu. Kwa kujenga uhusiano wa karibu na wafanyikazi tunakuwa na mazingira ya kazi yanye furaha, uzalendo, na tija zaidi. Kwa usaidizi sio, tu katika kufanikisha malengo ya kazi bali pia kuendeleza urafiki na msaada wa pamoja katika maisha ya kila siku.

Kujitunza ni jambo muhimu sana kwangu. Hivyo huwa ninazingatia mambo kadha kila siku ili kuhakikisha afya yangu na ustawi wangu vinabaki katika hali nzuri. Kwanza ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora ambacho kinajumuisha mboga mboga matunda na protini zinazohitajika mwilini. Pia huwa ninapunguza matumizi ya vyakula vya mafuta mengi na sukari ili kuepuka magonjwa na kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Hii husaidia mwili wangu kupata nguvu na kufanya kazi na kuishi maisha yenye afya. Pili huwa nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea kukimbia au kufanya yoga. Mazoezi haya kusaidia kuboresha nguvu ya misuli, kuongeza nguvu za moyo na kuondoa msongo wa mawazo kupitia mazoezi napatanisha nina furaha zaidi na pia husaidia kudumisha uzito mzuri wa mwili. Pia huwa naangalia naangalilia muda wangu wa kupumzika na kukula vizuri ili kuondoa uchovu na kujiandaa kwa shughuli za siku inayofuata. Mwisho ninajitunza kwa kudumisha afya ya akili kwa kufanya shughuli za burudani kama kusoma vitabu kusikiliza muziki na kuzungumza na marafiki au familia. Kushiriki katika mazungumzo mazuri na watu ninawapenda kunanisaidia kupunguza wasiwasi ya kupata motisha pia ninajifunza kuzungumza na nafasi yangu nafsi yangu kwa upole na kuwa na mtazamo mzuri hata wakati wa changamoto. Kwa ujumla njia hizi zote husaidia kuhakikisha ninajitunza na mwili na akili na hivyo kuishi maisha bora zaidi.

Wakati wa jua kali napenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba ili kujilinda dhidi ya joto jingi kali. Mara nyingi hutumia muda kupumzika kusoma vitabu au kufanya kazi nyepesi ambazo hazihitaji nguvu nyingi. Pia napenda kunywa vinywaji baridi kama maji au juisi iliku. Kuweka mwili wangu katika hali nzuri na kuepuka upungufu wa maji.

Kwa kawaida ninahitaji kunywa takribani, glasi, sita, hadi nane za maji kwa siku ili kuweka mwili wangu ukiwa na maji ya kutosha. Kunywa maji hunisaidia kubaki na nguvu, kuimarisha umaskini, kazini na kusaidia nimemenye wa chakula. Pia hunisaidia kuthibiti joto la mwili hasa wakati wa jua kali au baada ya kufanya kazi nzito.

Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wa kiswahili na mziki wa kiafrika kwa sababu una ujumbe nzuri na unakisi maisha ya kila siku pamoja na tamaduni zetu. Napenda sana nyimbo za bongo flavor, afrobeats na mziki wa injili kwa sababu hunipa nguvu matumaini na burudani wakati wa kazi au mapambazuko. Mziki huu hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kubaki na hali nzuri ya moyo.

Siku za mvuwa napenda kutumia muda mwingi ndani ya nyumba ni kifanya shughuli zinazotoa utulivu na faraja mara nyingi husoma vitabu kuangalia filamu au vipindi vya televisheni. Au kusikiliza muziki wa pole pole unaoendelea na hali ya hewa. Mvuwa hunipa nafasi ya kupumzika zaidi kutafakari na kupunguza kasi ya shughuli za kila siku hasa kama hakuna kazi ya haraka ya kufanya nje.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu napenda kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na akili iliyo tulivu. Kuamka asubuhi hunipa muda wa kupanga shuguli zangu, kujiandaa vizuri na wakati mwingine kufanya mazoezi au kusoma kabla ya kuanza siku. Asubuhi pia huwa na utulivu mwingi wa hewa safi, jambo linalosaidia kwa umakini nzuri.

Ndiyo, navaa saa mara mingi hasa wakati wa kazi au hafla rasmi ili kuongeza mtindo wa usahihi wa mavazi yangu. Saa huniwezesha pia kufuatilia muda kwa urahisi na kuhakikisha ni matumizi majukumu yangu kwa wakati. Zaidi ya hayo saa nimevaa ni ya kawaida vinavyongeza urembo na hufanya mtu aonekane mtaaluma na mwenye nidhamu.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa lakini napenda sana wanyama hawa kutokana na uzuri wao wa urahisi wa kuwalea. Ndege wa kufugwa kama ndege wa mvua bata au tai hutoa furaha na hu. Ongeza uzuri wa nyumba pia huwa marafiki wazuri wa familia. Kama ningependa kama ningepata nafasi na muda ningependa kufuga ndege kwa ajili ya burudani wa kusaidia mazingira.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni somo muhimu ambalo linaathiri maisha ya kila mtu katika jamii. Kupitia mazugumzo ya siasa, ninaweza kuelewa mienendo ya serikali, sera zinazoo. Kelezwa na jinsi tunavyoweza kushiriki katika kuboresha maisha ya wananchi. Siasa pia hutoa nafasi ya kujadili, maswala ya haki, maendeleo na usawa. Jambo linalowezesha kuwa na mtazamo mpana kwa maisha ya kijamii na kiuchumi.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano bora. Usimamizi wa muda na ujuzi wa kutumia teknolojia, mawasiliano bora huniwezesha kuelezea mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi na kuwepuka makanganyiko kazini usimamizi mzuri wa muda usaidia kupanga kazi vizuri kuhakikisha majukumu yanakimilika kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo.

Ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa maziwa. Kwa sababu ni mchezo wenye nguvu unaohitaji ushirikiano wa timu na unatoa changamoto kubwa za kimwili na kiakili. Mpira wa maziwa ni maarufu sana katika nchi nyingi na unatoa fursa nzuri ya kujenga urafiki, mazoezi ya mwili na kujifunza mbinu mpya za kucheza. Ningependa pia kuona jinsi inavyoweza kushirikiana kikamilifu na kuelewa sheria na mbinu za mchezo huu.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi mara nne kwa wiki ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Mazoezi haya ni mchanganyiko wa kutembea kwa kasi, kukimbia na kufanya mazoezi ya nguvu kama kuinua viungo au kufanya push-ups. Kupitia mazoezi haya, ninahakikisha kuwa mwili wangu uko katika hali nzuri. Ninaimarisha moyo na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kujitokeza kazini au maisha ya kila siku.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali wa mahindi pamoja na sukuma wiki na samaki wakukaanga. Ugali ni chakula cha asili kinachonipa nguvu kubwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha wanga. Na sukuma wiki hutoa virutubisho muhimu kama vitamini na madini ambayo husaidia mwili kuwa na afya. Samaki wa kukaanga, hunipa protini na mafuta mazuri yanayohitajika kwa mwili kufanya kazi vyema.

Naishi katika mtaa wa mjini ambapo kuna shughuli nyingi na watu mbalimbali, eneo hili lina huduma za msingi kama shule maduka na vituo vya afya ambavyo vinahisisha maisha kila siku. Nyumba ziko karibu na barabara kuu. Hivyo usafiri ni rahisi na unapatikana kwa urahisi kupitia matatu au mabasi. Hali ya usalama ni nzuri kwa ujumla. Na jirani wasaidizi katika mashughuli za kila siku.

Mchezo bora wa kikapu, anapaswa kuwa na vipaji mbalimbali vinyavyomfanya awe na ufanisi mkubwa uwanjani. Kwanza anapaswa kuwa na kasi za mwelekeo, nzuri wa kucheza, ili aweze kuendelesha mchezo ustadi na kuweza kuruka na kupiga mambomba kwa usahihi. Uwezo wa kuruka na kufunga mabomba kwa nguvu ni mojawapo ya sifa za mchezaji bora wa kikapu. Pamoja na uwezo wa kupiga pasi sahihi kwa wenzake mchezaji.

Ndio, nimewahi kulima kwa mara kadhaa hasa wakati walikizo au kwa kusaidia familia shambani. Kupanda mazao kama mahindi viazi na mboga ndogo ndogo ni shuguli ni nayo. Ni nayofanya kwa sababu hunitia moyo kuwa na uhusiano wa karibu na ardhi na mazingira ya asili. Kupitia kilimo ninajifunza kuhusu umuhimu wa uvumilivu, kazi ngumu na faida ya kuwa na chakula. Safi shambani.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na usikivu mzuri, na pendelea kutumia mazungumzo ya aina, ana kwa ana au kupitia simu ili kuhakikisha ujumbe umeeleweka vizuri na kuwepo kwa mwingiliano wa moja kwa moja. Pia mara nyingine hutumia barua pepe au programu za mawasiliano kama wozapu au slack kwa ajili ya taarifa, za haraka na za kikazi. Mazungumzo haya husaidia kujenga uhusiano mzuri kazini.

Nangoja barua pepe mara nyingi zaidi kazini kuliko nyumbani kwa sababu ni njia muhimu ya mawasiliano rasmi na wateja wenzangu na wasimamizi. Kazini ninaangalia barua pepe angalau mara tatu hadi nne kwa siku, ili kuhakikisha sina ujumbe muhimu unaousubiri, majibu au maelekezo ya kazi.

Naanzisha mradi mpya wa kazi kwa kupanga hatua kwa makini na kuweka malengo wazi, kwanza huchukua muda kuelewa mahitaji na malengo ya miradi. Kisha nafanya uchunguzi wa awali ili kujua rasilimali wakati na watu wanao hitajika baada ya hapo huandaa mipango wa kazi unaojumuisha majukumu ratiba na mikakati ya kuelekeza mradi kwa ufanisi.

Natumia muda wangu wa bure kwa kufanya shughuli zinazowezesha kupumzika na kuburudisha. Mara nyingi hupenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki linalo nifanya nipumzike baada ya siku ndefu ya kazi pia napenda kutumia muda na familia na marafiki tukifanya shughuli za pamoja.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hutoa hali ya utulivu na unaofungua fursa ya kupumzika na kufikiria mambo kwa kina. Mvua pia ni muhimu kwa mazingira kwani husaidia mimea kukuwa na kufadhili maji ya asili. Jambo ambalo linaathiri maisha yetu kwa njia nyingi.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia mbalimbali ili kuonyesha shukrani na kuhamasisha ushirikiano zaidi. Kwanza huandalia mikusanyiko midogo kama chakula cha pamoja au vikao na kufurahisha ambapo wanachama wa timu wanaweza kusherehekea kwa pamoja na kushirikiana hadithi na mafanikio na changamoto walizopitia pamoja.

Sijawahi kufunga mnyama wakipenzi lakini ningependa kumfunga mbwa kwa sababu ni mnyama mwaminifu, mwenye huruma na rafiki mzuri wa binadamu. Umbwa huleta furaha nyumbani na pia hutoa usalama kwa familia na kuwaonya watu wasio faa kuja karibu na boma husika.

Naanza kuandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote muhimu zinazohusu mradi au shughuli nilizo shughulikia. Hii ni pamoja na data, matokeo, changamoto zilizotoka nazo na hatua zilizochukuliwa kutatua matatizo.

Kupunguza matumizi ya plastiki ninahitaji, kutumia mbinu mbalimbali za kuzuia taka hizi kuongezeka. Kwanza, napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au mikoba ya kudumu badala ya plastiki. Ya matumizi moja wakati wa kununua vitu dukani.

Sipendi kupanda milima sana kwa sababu ni shughuli ngumu inahitaji nguvu nyingi na wakati mwingi hata hivyo napenda kuona mandhari nzuri ya kupata hewa safi ambayo mara nyingi hupatikana kwenye milima. Kupenda milima pia hutoa changamoto ya kiafya na akili lakini pia si jambo la kila siku kwangu.

Napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara kwasababu hufanya nipumzike na kufurahia burudani nyumbani. Michezo hii hupanua akili na kutoa changamoto zinazoweza kuhamasisha mbinu ya kufikiri na kushindana na wachezaji wengine mtandaoni.

Wakati wa baridi kali napenda kuvaa nguo nzito kama koti na skafu ili kujiweka joto, pia ninakunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kuimarisha joto la mwili. Kwa kawaida hupenda kukaa sehemu yenye joto ndani ya nyumba.

Napendelea sehemu za kimya kwa sababu hunitia utulivu na kunisaidia kufikiria kwa kina na kazi kwa ufanisi. Kimyaa hutoa mazingira mazuri ya kujifunza kusoma au kutatua matatizo bila usumbufu. Hata hivyo mara nyingine napenda pia sehemu zenye kelele kidogo hasa wakati wa sherehe au michezo.

Natumia wifi zaidi nyumbani na kazini kwa sababu ni ya haraka na yenye gharama nafuu zaidi kwa matumizi mengi ya mtandao. Hii hufanya niweze kufanya kazi kutazama video na kusoma habari mitandaoni bila wasiwasi wa kukatika.

Ninapenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula cha kawaida na kinapendelewa sana katika tamaduni nyingi za Afrika mashariki. Ugali ni rahisi kutayarisha hutoa nguvu nyingi na unaweza kuunganishwa na mboga. Nyama au samaki au ladha nzuri.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki mtandaoni nakuepuka kutoa habari za kibinafsi kama anwani, nambari za simu na tarifa za kifedha. Pia ninatumia nywela ngumu na za kipekee kwa akaunti zangu zote.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano hutoa mawazo tofauti na kuboresha ubunifu, kazi ya pamoja huongeza, ari, huhasisha, kugawanya, majukumu na huleta matokeo bora zaidi za sababu kila mtu analeta mchango wake wa kipekee.

Ninatumia mitandao ya kijamii kwa kiasi kidogo kwa ajili ya kuwasiliana na familia, marafiki na pia kupata habari mpya. Mitandao kama WhatsApp na Facebook hufanya iwe rahisi kushirikiana na watu na kubadilishana mawazo au taarifa kwa haraka.

Timu yangu ninayo ipenda mpira wa miguu ni Manchester United kwa sababu ina historia ndefu ya mafanikio na ina wachezaji wenye vipawa mkubwa. Timu hii ina mashabiki wengi duniani na inajulikana kama kwa mbinu nzuri za kucheza na ari ya ushindani.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea, kukuza ujuzi na kupata nafasi ya uongozi, ili niweze kuchangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya kampuni. Ninataka kuwa mtaaluma aliyekubalika katika taaluma yangu na kuwa mfano wa kuigwa na wazungu wenzangu na kupatia juhudi na bidii.

Mchezo wangu ninayopenda katika olimpiki ni mbio za masafa mafupi kama mbio za mita mia moja na mia mbili. Mchezo huu ni wakusimulia na unaonyesha kazi kubwa pamoja na nguvu za mwili na akili za wanariadha.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linazingatia maadili ya kazi, ushirikiano na ubunifu. Shirika linahakikisha mazingira ya kazi ni salama na rafiki kwa wafanyakazi na linahamasisha maendeleo ya kitaaluma kupitia mafunzo na fursa za kukuza ujuzi.

Napenda kutembea kwa miguu hasaa wakati wa mapumziko au weekendi kwani kunanipea nafasi ya kupumzika na kupumzisha akili na kufurahia mazingira ya karibu. Kutembea husaidia kuimarisha afya ya mwili kwa kuongeza mzunguko wa damu na kuondoa mafathaiko ya kazi.

Uzoefu wa kazi umenifundisha umuhimu na ushirikiano wa mawasiliano bora katika kufanikisha malengo ya timu, kupitia kushirikiana na wenzangu, nimejifunza jinsi ya kusikiliza maoni mbali mbali, kushirikisha mawazo na kutatua changamoto kwa pamoja.

Ninapenda zaidi kutazama michezo kwa sababu hunifurahisha na kunipa nafasi ya kujifunza mbinu na mikakati mbalimbali ya wachezaji na timu. Kutazama michezo kunanifanya niwe na msisimko hasa ninapounga mkono timu yangu ninayoipenda.

Ninapenda kutazama mchezo mbalimbali hasa mpira wa miguu na riadha. Mpira wa miguu ni mchezo wa kupendelewa na wengi duniani na mimi hupenda kuangalia mechi za ligi kubwa kama Premier League na La Liga. Mchezo hii hutoa msisimko mkubwa mbinu ya kipekee na wachezaji.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili ya kuishi maisha mema na kusaidia wengine. Imani hii, inanipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha na kunifanya niwe na matumaini hata wakati washida. Pia maadili ya dini yanahimiza kuwa mwema, mwenye huruma na mwenye haki. Atika matendo yangu ya kila siku.

Napenda kusherehekea siku yangu kuzaliwa kwa kuwa na sherehe ndogo na familia na marafiki wa karibu. Tunapenda chakula kizuri, kucheka muziki na kusherehekea kwa furaha na shukrani kwa mwaka mpya wa maisha. Hii hutoa nafasi ya kuungana na wapendwa na kushiriki wakati mzuri pamoja.

Napenda sanaa ya uchoraji hasa ile inayotumia rangi za maji na rangi za mafuta. Sana hii hutoa nafasi ya kuonyesha hisia na hadithi njia ya picha ambazo zinaweza kuhamasisha na kuhamasisha wengine kupitia mchoro wa picha.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi na haraka zaidi ikilinganishwa na kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta kunanifanya niweze kurekebisha makosa kwa urahisi. Kuhifadhi maandishi yangu kwa usalama na kushiriki kazi na wengine kwa haraka kupitia barua pepe au programu za kazi.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta binafsi na pia kwenye huduma za wingi kama google drive au one drive. Hii hutoa uhakika wa usalama na upatikanaji wa data kwa urahisi kutoka sehemu mbali mbali. Kupitia huduma hizi ninaweza kuhifadhi nyaraka muhimu.

Ndiyo, ninavaa miwani hasa wakati wa kazi za computer, au kukusoma ili kulinda macho yangu dhidi ya msongamano wa mwanga wa skrini. Miwani hiyo husaidia kupunguza uchofu wa macho, na kuzuhia maumivu ya kichwa yanayoweza kutokana na kuangalia skrini kwa muda mrefu. Pia ninavaa miwani kwa jua wakati wa nje ili kulinda macho yangu kutokana na miyale ya jua kali.

Ningependa kupata mafunzo katika ujuzi wa usimamizi wa miradi ili niweze kupanga, kusimamia na kufanikisha miradi ya ufanisi saidi kazini. Hii itanisaidia kuongeza tija yangu na kuhakikisha malengo ya kampuni yanatimizwa kwa wakati na kwa ubora. Mafunzo haya pia yatanisaidia kuongoza timu vizuri na kushughulikia changamoto kwa busara.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege mara kadhaa, hasa wakati wa kusafiri kuenda miji mingine au hata nje ya nchi kwa ajili ya kazi au likizo, safari ya ndege hukua rahisi na haraka ukilinganisha na njia nyingine ya usafiri, hasa kwa umbali mrefu.

Si naishi mahali nilipozaliwa kwa sasa. Mara nyingi watu hupata nafasi ya kuhamia maeneo tofauti kwa sababu ya kazi, masomo au familia. Kuishi mahali tofauti kunanisaidia kupata uzoefu mpya, kukutana na watu mbalimbali na kujifunza tamaduni tofauti. Hii pia hutoa fursa ya kukua binafsi na kutahaluma.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayozingatia usawa na haki ya wafanya kazi wote. Sera hii inahakikisha kila mfanyakazi anapewa fursa sawa bila ubaguzi wa rangi, jinsia au asili. Hii huongeza motisha ushirikiano na tiji kazini kwa kuwa watu wanahisi kuthaminiwa na kuheshimiwa.